Ninapofanya kosa, kazini, jambo la kwanza ninalolifanya ni kurekebisha kosa lile. Kwa mfano, kama nimetuma ama kutoa ujumbe ambao haukufaa kutolewa ama sio wa ukweli, ninarekebisha kwanza kwa kusema ama kutuma ujumbe kwamba maneno ama mambo nilioyasema hapo awali, hayako vile yalivyo ama sio ya ukweli. Pia, kama nimechukua kitu ambacho hakikufaa kuchukuliwa, jambo la kwanza nitakalolifanya ni kurudisha kitu kile. Jambo la pili ninanofanya ni kuomba msamaha. Mara kwa mara, ninajipata nimefanya makosa bila kutaka. Ninajaribu sana kumuomba msamaha yule ambaye kosa lile limemuadhiri. Kwa mfano, kama nilikua nimetuma ujumbe usiofaa, baada ya kufuta ule ujumbe, nitamuita yule ambaye nilimtumia ujumbe ule na nikamuomba msamaha na kumwambia kwamba jambo lile halitarudiliwa tena. Jambo la tatu ninalolifanya nina keti na kujirundia na kujifunza jinsi ya kuepuka kosa kama lile wakati mwingine. Mara nyingi ninapata kwamba ninapoomba msamaha watu wengine wanachukulia kwa uzuri na kuamini kwamba nimeomba msamaha kwa ukweli. Watu wengine wanachukulia jambo lile kama mzaha ama kama jambo tu la kufunikia lile kosa ni nilolifanya. Ninajifunza sana kazini ili kuepuka kufanya makosa mara kwa mara na pia kukosa kuwadhuru wale ambao ninafanya kazi nao. Ninapenda sana kufanya kazi isiyo na makosa ila mara zingine makosa yanatokea tu kwa jinsi ambayo hazingeepukea.

Jambo la kwanza ninalofanya, ninapoanza kazi, ni kupitia kazi zangu za jana, ili kuangalia nione kama kuna jambo ambalo nilifaa kulitimiza siku iliopita na halijakamilika. Pia napenda kuangalia ili kuhakikisha kwamba kazi zote nilizozifanya siku iliopita, zikosawa na hazina makosa. Hili linanisaidia sana kuwa na imani kwamba kazi nitakayoifanya siku hii ingine ama ninapoanza ile kazi nyingine kwamba nitaifanya vizuri bila kusumbuliwa na mambo kutoka jana ama kutoka kazi zilizo tangulia. Nimekua nikifanya hivi kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja na nimeona nikiendelea vizuri kuliko ilivyokuwa hapo awali kwani ningejipata wakati ambao nishaanza kazi napata kwamba ninaarifiwa kukua kuna kazi labda za siku iliopita ambazo hazijakamilika.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyeupe. Kwani ni ishara ya amani. Pia ni ishara ya usafi. Ninapenda kuvaa nguo nyeupe. Pia ninapenda viatu vyeupe. Mara nyingi ninapoenda kazini ninavaa shati jeupe. Sare yangu ya shule ya upili ilikuwa ni shati jeupe. Nilipenda sare ile sana na nilipenda kuyafua mashati yangu yakangara. Iwapo ninapenda rangi jeupe. Pia ninapata kwamba ni ngumu kufua na pia kutunza nguo za rangi nyeupe. Ninapenda sana kufua nguo zangu kutumia mashine ya kufua nguo. Na ni changamoto kwani ni ngumu sana mashine ile kungarisha nguo jeupe lakini hata hivyo ninajitahidi kwani sioni nikiacha kuvaa mashati yangu meupe.

Nilizaliwa mjini nyeri katika mkoa wa kati wa inchi ya Kenya. Mji ule wa nyeri unamambo mengi sana ya kuvutia. Kama vile unayo milima na majumba ya kustarehe ya kiasili ambayo yalitumiwa na wakoloni. Pia inao wakulima wengi sana wamimea ambayo ni muhimu sana katika uchumi wa inchi kama vile majani chai na kahawa. Watu wa mji wa nyeri ni watu wafanyakazi kwa bidii na ni watu ambao wanapenda amani, wanawakaribisha wageni na pia wanapea wageni wale nafasi ya kujiendeleza kimaisha katika biyashara zao. Mji wa nyeri umekua kwa kiwango kikubwa nikilinganisha na vile mji huo ulivyokuwa siku za utotoni mwangu. Wakati yule nikiwa mdogo, raisi wa inchi ya Kenya alipenda sana kuzuru mji wa nyeri. Siku zile tulikuwa hatuhudhurii shule, bali tulikuwa tunaenda katika uwanja na kumngoja kumlaki raisi wa inchi. Hata hivyo mji wa nyeri unazo sifa mbaya. Kama vile inasemekana kuwa wanawake wa mji wa nyeri wanapenda vita na ikizidi wanapenda pia kuzikata sehemu za siri za wanaume. Ninajivunia sana mji huo kwani ni wakati nilipokuwa niki kaa na kukua katika mji wa nyeri. Nilipata kujifunza maadili na mambo muhimu katika maisha kama vile kujitegemea na kufanya kazi kwa bidi. Mara kwa mara huwa ninarudi mjini nyeri kuwatembelea wazazi wangu na pia ninapata nafasi ya kujiunga na marafiki zangu ambao tulilelewa pamoja katika mji ule.